Kwa uhakika nahimiza aje ushirikiano katika timu naweza sema kwamba ushirikiano katika timu inaletwa kulingana na jinsi ambavyo watu wanajuana pia wakati kila siku unapoamka unashirikiana aje kama timu yaani mnajuana vipi kwa majina unafanya nini kila siku pia wakati mwingine mnaenda kufanya nini wakati hamchezi mnaenda kufanya nini mnaenda kujiburudisha ama mnaenda tu kucheza tena tu bado. Naam.

Mimi huweza kufanya mambo mingi wakati wamsongo wakazi maana hapo ndiposa unaweza kujielewa ama kujieleza wewe jinsi unavyo hisi maana wakati kama huo, wewe kama binadamu ama mtu aliyeimarika kiakili unajua ni jinsi gani ambavyo utaweza kujikabidhi na pia unaweza tulia tu kidogo, uweze kufikiria jinsi utakavyo endelea na kazi yako maana hapo ndipo inaeza saidia na pia unaeza jisaidia kwa ujumla maana msongo wa kazi huwa na mseto na hisia mengi na jinsi mtu atakavyo jianda ama kujieleza kimwili kiakili hii husaidia sana.

Mimi hushambulia aje mabadiliko kazini kwa njia mingi sana hata hivyo naweza kusema kwamba mabadiliko husaidia kazini maana si vizuri kwamba kila siku unaamka na unaendelea kufanya kile ambacho ulifanya jana kwa hivyo kunapo na mabadiliko kazini naweza kusema kwamba huburidisha na huimarisha akili na pia huweza kusaidia wengi wetu tuweze kuangalia pande pengi yaani tunaangalia jinsi ambavyo labda mara ya kwanza tulikuwa tunafanya vipi na wakati huu tunafanya vipi na kusaidia sana na pia naweza kusema kwamba mabadiliko ni kila kitu kazini. Hiusaidia.

Kusema ukweli, napenda kwenda sinema. Ila, mara ya mwisho kwenda sinema ama mara yangu ya kwanza kwenda cinema ilikuwa mwaka jana. Na kutoka hapo, naweza kusema kwamba sijawahi enda sinema, maana hiyo ndio mara yangu ya kwanza. Na nafurahia kwamba niliweza kujua na nikaweza kuelewa ni nini kinachoendelea huko. Na tulifurahia pamoja na marafiki zangu.

Nchini naaifadhi kitu cha dhamani kwa sasa siwezi sema nahifadhi hata hivyo najua dhamani kubwa ambayo niko nayo kwa maisha yangu kwa sasa ni mzazi wangu mlezi aliye ni zaa na kunileta katika dunia hii yeye ndiye dhamani kubwa katika maisha yangu kwa sasa ila siwezi sema mengi yeye tu ndiye dhamani ninayetaka.

Kutoka shuleni ni mwalimu gani mimi nakumbuka. Nakumbuka tu mwalimu mmoja ambaye aliweza kunisaidia sana. Kwanza wakati nilipokuwa namaliza darasa la nane. Anisaidia sana kwa mambo na sayansi. Alikuwa anaitwa mwalimu Thomas. Naam ndiye alikuwa anatufunza sayansi. Alikuwa ametusaidia bwana wengi ambao hatukuwa tunaelewa. Tuliweza kuilewa. Na pia tukaweza kujua jinsi ambavyo tunaweza fanya mtihani tukiwa na nguvu na pia tukiweza kujielewa. Siwezimsahau maana aliweza kubadilisha maisha yangu na nikahisi kwamba ni bora niende na upande wake.